Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Wikendi ni muda muhimu sana katika maisha yangu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika, kujitambua, na kufanya mambo ambayo siwezi kuyafanya vizuri wakati wa siku za kazi au masomo. Baada ya wiki ndefu iliyojaa majukumu, ratiba na mawazo mengi. Wikendi hunijia kama pumziko la akili na mwili. Kila wikendi huwa na mtiririko wake. Lakini kuna mambo ya kawaida ambayo Kila mara huyafanya Jumamosi Kwa kawaida huanza taratibu Sipendi kuamka kwa haraka au kwa Alarm kali kama ilivyo siku za kazi Hua naamka pole pole Nijinyooshe Halafu nijitengenezee kifungua kinywa kizuri Mara nyingi hunywa kahawa au chai nikiwa nimekaa kwa utulivu nikisikiliza muziki au nikitazama nje kupitia dirisha muda huu huwa asubuhi hunisaidia kuanza siku kwa amani na hali nzuri ya moyo Baada ya kifunguakinywa Jumamosi huwa siku ya kufanya mambo yangu binafsi Wakati mwingine huenda kufanya ununuzi mdogo wa vitu za nyumbani au vyakula Kuna nyakati pia ambapo hutumia muda kusafisha nyumba kupanga chumba au kuandaa vitu vya wiki inayofuata. Ingawa kusafisha si jambo linalopendwa na watu wengi. Kwangu hunipa hisia ya utulivu na mpangilio mzuri wa maisha. Kama hali ya hewa ni nzuri, napenda kutoka nje kidogo. Naweza kuenda kutembea, kukaa sehemu tulivu na kukutana na rafiki kwa kahawa. Mazungumzo ya kawaida na watu ninaowapenda hunifanya nijisikie vizuri na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine hatufanyi jambo kubwa, tunakaa tu, tunacheka na kubadilishana mawazo kuhusu maisha. Mambo haya madogo hunipa furaha kubwa wikendi. Jumapili ni siku ninayoitunza sana kama siku ya mapumziko kamili. Huwa najaribu kutojipangia mambo mengi Asubuhi ya jumapili mara nyingi ni tulivu sana Naweza kusoma kitabu kuangalia filamu au kipindi ninachokipenda au kukaa kimya nikitafakari huu ni muda wa kujisikia wenyewe kujiuliza nimefanyaje wiki iliopita na kujipanga fikra kwa wiki mpya Jumapili ni siku ya kuwa karibu na zawadi na familia na au watu wa karibu Wakati mwingine tunakula chakula pamoja kuzungumza au kushiriki hadithi za wiki kuwa na watu ninaojisikia huru nao hunipa faraja na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano katika maisha Hata kama hatukai muda mrefu Uwepo wao hunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa Kwa jumla, wikendi yangu si ya shughuli nyingi wala si ya uvivu uliopitiliza Ninajaribu kusawazisha kati ya kupumzika na kufanya mambo yenye manufaa Najua mwili na akili vinahitaji kupumzika Lakini pia nahitaji kufanya mambo yanayonipa furaha na maana Wikendi hunipa kurejesha nguvu kuboresha hali yangu ya kihisia na kunipa motisha ya kuanza wiki mpya Nikiwa na moyo mpya Jumapili ni siku ya kupumzika zaidi. Huwa naifanya iwe nyepesi. Labda kusoma, kuangalia filamu au kukaa tu nikitafakari. Kwa jumla, mambo ninayoyafanya wikendi ni ya kawaida lakini yenye maana. Kahawa, mapumziko, mazungumzo mazuri na muda wa kujitunza. Si lazima nifanya mambo mengi muhimu, muhimu ni kusawazisha kati ya kupumzika na kufanya kile kinachonifanya nijisikie vizuri.

Unashambuliaje tatizo kazini? Kazini, matatizo ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku na jinsi mtu anavyoyashughulikia huamua kiwango cha mafanikio yake na huhusiano wake na wenzake Unapokutana na tatizo kazini, jambo la kwanza ninapofanya ni kutulia na kukubali kuwa chatizo limetokea Sitaki kuanza kwa hasira au hofu kwa sababu hali hizo hunifanya nifanyemaamuzi ya haraka yasio sahihi Badala yake najipa muda mfupi wa kupumua na kujiweka katika hali ya kufikiri kwa utulivu hatua ya pili ni kuelewa tatizo lenyewe kwa undani Najitahidi kujiuliza maswali muhimu kama viile tatizo ni nini lilianza lini nani atahusika au ameathirika. Na ni kwa kiwango gani linaathiri kazi au malengo taasisi. Wakati mwingine matatizo huonekana makubwa juu juu. Lakini unapochambua kwa makini Unagundua chanzo chake ni jambo dogo ninalopuuzwa. Kwa hiyo, kuchambua tatizo kabla ya kuchukua hatua ni jambo la msingi sana Bada ya kuelewa tatizo, hufuata hatua ya kukusanya taarifa zinazohusiana na tatizo. Ninaangalia nyaraka, ratiba, maagizo ya kazi au taarifa kutoka kwa wenzangu ili kupata picha kamili Ikiwa tatizo linahusisha watu wengine Napenda kuwasikiliza kwa makini ili kuelewa mitazamo yao kusikiliza hunisaidia kuepuka lawama zisizo za lazima na kunipa uelewa mpana wa hali hiyo hatua inayofuata ni kufuata suluhisho mbadala Sitaki kukimbilia suluhisho moja kwa moja bila kufikiria chaguo tofauti hua naorodhesha njia kadhaa zinazowezekana za kutatua tatizo nikizingatia faida na hasara za kila njia Wakati mwingine suluhisho bora si lile la haraka zaidi Bali ni lile linalodumu na kuzuia tatizo lisijirudie tena. Katika hatua hii mawazo ya mwenzangu huwa muhimu sana kwa sababu huleta mtazamo tofauti Bada ya kuchagua suluhisho linalofaa zaidi hufuata hatua za kutekeleza uamuzi kwa makini Ninahakikisha kuwa kila mtu anayehusika anaelewa jukumu lake na muda wa utekelezaji mawasiliano huwa muhimu sana katika hatua hii Kwa sababu hata suluhisho zuri linaweza kushindikana kama halijaelezwa vizuri Pia huwa tayari kurekebisha mikakati ikiwa nitaona hauleti matokeo yanayotarajiwa Baada ya tatizo kushughulikiwa sitosheki tu kuona limetatuliwa Bali hufuata hatua ya kujifunza kutokana na tatizo hilo huwa najiuliza ni nini kilisababisha tatizo hili Je, lingeweza kuzuiliwa na ni mabadiliko gani yanaweza kufanya ili kuepuka matatizo haya siku zijazo hatua hii hunisaidia kukua na kitaaluma na kuboresha ufanisi wangu kazini Kwa jumla, ninashambulia tatizo kazini kwa mtazamo wa utulivu, uchambuzi wa kina, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Ninaamini kuwa matatizo si kikwazo pekee bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha mifumo ya kazi.

Je unapenda kutembea kwa miguu Ndio Napenda sana kutembea kwa miguu na ninaweza kueleza kwa kina sa sababu ni shugli ninayoiona kuwa muhimu sana katika maisha ya kila siku kutembea kwa miguu ni moja wapo ya shugli ninazozipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kuunganisha mwili akili na mazingira ya nayonizunguka tofauti ya usafiri wa haraka kama kutumia gari au pikipiki. Kutembea hunifanya nijiskie huru na mtulivu. Ninapokuwa nikitembea na hisi kama ninamuda wangu binafsi wa kutafakari kupumua vizuri na kuangalia dunia kwa macho tofauti. Kwanza kabisa kutembea kwa miguu hunisaidia kiafya. Ni aina ya mazoezi ambayo hayahitaji vifaa maalum wala gharama kubwa. Kutembea mara kwa mara huimarisha misuli ya miguu, huongeza mzuguko wa wadamu, mwilini na kusaidia afya ya moyo. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na uchovu wa akili, unaotokana na kazi au masomo. Baada ya matembezi, mara nyingi hujihisi mwepesi na mwenye akili zaidi na nguvu. Pili, kutembea hunipa amani ya akili. Wakati wa matembezi, hasa asubui au jioni, hua napenda kukaa kimya au kusikiliza sauti za mazingira kama upepo, ndege, au magari ya nayopita mbali. Muda huu huniruhusu kufikiria mambo mbalimbali ya maisha, kupanga malengo, au hata kuachilia mawazo mazito. Hii kama ni kama tiba ya kimya kimya ambayo hufanya kazi bila mimi kutambua mara moja. Sababu nyingine inayofanya nipende kutembea ni kwamba hunifanya kujihisi karibu na mazingira ya asili. Nikitembea sehemu yenye miti, bustani au hata mitaa yenye utulivu. Huweza kuona uzuri mdogo mdogo kama maua, majani au anga lililo wazi. Mambo haya madogo hunifanya kuthamini maisha na mazingira ni nayoishi. Kutembea hunifundisha kuwa na subira na kufurahia safari badala ya kukimbilia mwisho. Aidha, kutembea kwa miguu hunisaidia pia kujenga mawasiliano na watu wengine. Wakati mwingine hutembea kama rafiki au mwanafamilia. Na matembezi hayo hugeuka kuwa muda wa mazungumzo ya wazi na kina. Kuongea mkiwa mnatembea huwa rahisi kuliko mkiwa mmekaa sehemu moja. Kwa sababu mwili unakua huru na mawazo yanatiririka kwa urahisi. Hii uimarisha mahusiano na kuleta ukaribu zaidi. Kutembea pia hunisaidia kujipanga kiakili. Wakati mwingini ninapotembea peke yangu. Kutumia muda huo kupanga siku, kufikiria maamuzi muhimu na kutathmini hatua nilizochukua hapo awali Kwa namna fulani, kutembea hunifanya nione mambo kwa uwazi Zaidi na kunipa msukumo wa kufanya maamuzi bora Zaidi ya hayo, napenda kutembea kwa sababu ni shuguli inayoweza kufanywa wakati wowote Sina haja ya ratiba maalum, naweza kutembea asubui mapema, mchana, au jioni kulingana na hali yangu. Pia si lazima nitoke mbali. Hata matembezi mafupi karibu na nyumbani ya naweza kuwana kwa manufaa makubwa kwa mwili na akili. Kwa jumla, kutembea kwa miguu kwangu situ njea ya kusafiri. Kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Bali ni mtindo wa maisha na hunisaidia kuwa na afya njema, amani ya moyo na huhusiano mzuri na mazingira na watu wanaonizunguka. Nishugli rahisi lakini enye thamani kubwa na ndiyo maana ninaipena na kuithamini sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwengine ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengine hasa mtu anayekabiliwa na changamoto za maisha ni ajifunze kujitambua na kujithamini watu wengi huishi wakijilinganisha na wengine au wakijaribu kuishi kulingana na matarajio ya jamii jambo ambalo huleta presha na huzuni ni muhimu mtu ajue yeye ni nani, anapenda nini na anaweza kufanya nini kwa uwezo wake binafsi. Kujitambua humsaidia mtu kufanya maamuzi yanayolingana na malengo na maadili yake. Ushauri wa pili ni kuwa subira na maisha. Mafanikio hayaji mara moja na safari ya maisha ina milima na mabonde. Watu wengi hukata tamaa mapema, wanapokutana na vikwazo, wakisahau kuwa kila changamoto hubeba funzo muhimu, ni vizuri kukubali kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kushindwa leo haimanishi kushindwa kabisa. Subira hujenga mtu kiakili na kumpa nguvu ya kuendelea mbele. Ningependa pia kumshauri mtu athamini muda wake. Muda ni rasilimali ambayo hairudi tena. Ni muhimu kupanga matumizi ya muda kwa busara, kueka vipaumbele na kuepuka kutumia muda mwingi kwenye mambo yasio na manufaa. Kutumia muda vizuri husaidia mtu kufikia malengo yake kwa ubinafsi. Ushauri mwingine muhimu ni kujifunza kuomba msaada. Watu wengi huona kuomba msaada kama udhaifu, lakini kwa kweli ni ishara ya hekima na nguvu. Hakuna mtu anayeweza kufanya kila kitu peke yake. Kuwa na watu wa kuzungumza nao kama marafiki, familia au washauri. Humsaidia mtu kuona mambo kwa mtazamo mpana na kupata faraja ya kihisia. Vile vile, ningependa kumshauri mtu ajifunze na ajitunze kiafya na kiakili. Afya ni msingi wa kila jambo. Ni muhimu kula vizuri kupumzika vya kutosha na kufanya mazoezi. Pia, mtu ajalipe nafasi ya kupumzisha akili na kupitia burudani kutembea au kutafakari. Bila afya njema ni vigumu kufurahia mafanikio yoyote. Ushauri mwingine ni kuwa na malengo lakini pia kuwa mwepesi kubadilika maisha hayafuati mpango mmoja kila wakati ni vizuri kuwa na mwelekeo na ndoto Lakini pia kuwa tayari kurekebisha mipango pale hali inapobadilika uwezo wa kubadilika humsaidia mtu kuendelea kusonga mbele bila kukwama au kuvunjika moyo Mwisho kabisa, ningependa kumshauru mtu awe mwema kwa wengine na kwa yeye mwenyewe. Wema hujenga mahusiano mazuri na huleta amani ya ndani. Vivyo hivyo, kujisamehe unapokosea na kujipa moyo ni jambo la muhimu sana. Maisha si mashindano. Bali ni safari ya kujifunza na kukua. Kwa jumla, ushauri wangu ungekua ni kuishi maisha yenye uwiano, matumaini na kujiheshimu. Kwa kufanya hivyo, mtu ataweza kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kufurahia kila hatua ya safari ya maisha yake.

Unapendelea kusoma gazeti au habari za mtandaoni? Napendelea kusoma habari za mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi ingawa natambua kuwa kila njia ina faida na changamoto zake kwanza kabisa habari za mtandaoni hunipa hurahisi na upatikanaji wa haraka kwa kutumia simu au kompyuta naweza kupata habari za ndani na za kimataifa kwa muda mfupi sana Si lazima nisubiri gazeti lichapishwe au liwasilishwe. Hii ni muhimu hasa kwa habari zinazobadilika haraka kama siasa, uchumi au matukio ya dharura. Habari za mtandaoni hunifanya nijisikie niko karibu zaidi na kile kinachoendelea duniani. Pili, habari za mtandaoni hunipa upeo mpana wa vyanzo. Mtandaoni kuna tovuti nyingi za habari, blogu na mitandao ya kijami ambapo waandishi na wachambuzi hutoa mitazamo tofauti. Hii hunisaidia kulinganisha tarifa, kufikiria kwa kina na kuepuka kutegemea chanzo kimoja peke. Kwa kusoma vyanzo mbalimbali, mtu anaweza kupata uelewa mpana zaidi wa suala fulani. Sababu nyingine inayofanya nipende habari za mtandaoni ni uwezo wa kusasisha taarifa mara kwa mara. Habari nyingi mtandaoni husahihishwa kila dakika kadri taarifa mpya zinavyo patikana. Hii ni tofauti na gazeti la karatasi ambalo likichapishwa haliwezi kubadilishwa. Kwa hiyo, mtandao hunipa tarifa zilizo hai na zilizo lingana na hali jinsi ilivyo kwa wakati huo. Aidha, habari za mtandaoni hunipa urahisi wa kuchagua ninachotaka kusoma. Naweza kuchuja habari kulingana na mada, ninazovutiwa nazo kama elimu, afya, biashara au burudani. Pia naweza kuhifadhi makala, kushiriki na wengine, au kurudi kuzisoma baadaye. Hii hunifanya nisome kwa mpangilio wangu mwenyewe bila shinikizo. Hata hivyo, siwezi kupuuza kabisa faida za kusoma gazeti la karatasi. Gazeti lina mvuto wake wa kipekee, kushika gazeti mkononi, kusoma bila kelele za arifa za simu, na kufurahia maandishi kwa utulivu mzoevu ni mzuri sana. Gazeti pia husaidia mtu kusoma kwa kina zaidi kwa sababu halina usumbufu mwingi kama ilivyo mtandaoni. Zaidi ya hayo, gazeti la karatasi huonekana kuwa lenye kuaminika zaidi kwa watu wengine. Hasa kwa sababu hupitia mchakato wa uhariri mkali kabla ya kuchapishwa. Wakati mwingine mtandaoni kuna habari za uongo au zisizo za uhakika. Hivyo msomaji anatakiwa kuwa makini zaidi kuchambua taarifa. Kwa mtazamo wangu, chaguo kati ya gazeti na habari za mtandaoni linategemea mazingira na mahitaji ya mtu. Kama nataka habari za haraka na zilizo sahishwa, mtandaoni ndilo chaguo bora. Lakini kama nataka kusoma kwa utulivu, kufurahia uchambuzi kwa kina, au kupunguza matumizi ya skrini, gazeti, la karatasi lina nafasi yake. Kwa jumla, ingawa napendelea zaidi habari za mtandaoni kwa sababu ya urahisi na kasi yake. Ninaona kuwa njia zote mbili zina muhimu wake. Kilicha muhimu zaidi si njia unayotumia kupata habari. Bali ni uwezo wa kuchambua, kuelewa na kutumia taarifa kwa ubusara katika maisha ya kila siku.